Nikipata nafasi napenda kucheza michezo kuliko kutazama tu kwa sababu huweza kunipa furaha na urahisi wa mwenye kuweza kupata nguvu na kuniangazia katika kuwa na ushirikiano mzuri na marafiki wangu. Hata hivyo wakati mwingine nafurahia pia kuona mechi katika televisheni kwa kuweza kunisaidia na kupata msisimuko wa pamoja. Huweza kunisaidia na kuniondolea misongo wa mawazo na huweza kunifanya nieze kurudilia katika hali yangu. Kutazama mechi kubwa kwa wakati mwigine huleta msisimuko wa pamoja. Ninapenda jinsi ambavyo mechi hufanya nieze kusahau mambo mengi na mambo ambayo huweza kunishika kimsongo wa mawazo. Kuzingatia tu muda uliopo. Kwa ufupi, nina thamani ya upande zote mbili. Lakini, kucheza hunifanya nieza kuvutia sana zaidi. Unaweza kunisaidia kuendelea na vitu vingii ambavyo huweza kunifanya mwili wangu kueza kupata umahiri na kueza kuwa na nguvu ya kueza kuendelea na kila siku ambayo naeza kuendelea nao na kufanya mambo na jambo ambazo hupenda kufanya. Kueza kujisikia huru na mwenye furaha baada ya kushiriki katika michezo yoyote. Mdogo wa kufanya waweza kunipa nafuu. Michezo ambao napenda kuicheza ni ya miguu au ya mpira ya kikapu. Waweza kunifanya nianze kujirudilia katika njia ambayo niliweza kuwa. Nakueza kunifanya niweza kupata nguvu mpya ya kuedelea. Pia sana sana huniondolea misongo ya mawazo. Pia napenda kutazama mechi kama nilivyosema awali. Mechi kama mechi za asenali na manchester. Hueza kunipa msisimuko mkubwa sana na pia hueza kusaidia watu wengi ambao tunaeza kutazama nao. Huweza kufanya kilabmtu ambaye tunaeza kutazama nae. Kueza kutoa akili zake katika dunia hii na kuipeleka katika dunia ya raha. Hii huweza kumfanya aeze kutulia na kupata kujua jinsi ya kueza kuedelea. Hii humsaidia na kupata jinsi ya kueza kufanya maamuzi magumu na maamuzi makali. Hivi napenda zote mbili. Ila sana naegemia katika upande wa kucheza kwa kuwa unanipa nguvu ya viungo.

Ninachofanya wakati nina wasiwasi. Kila mtu anapata wakati wake ambao anaeza kupata wasiwasi bila ya kutarajia. Na wasiwasi ni hisia ambayo huletwa bila ya kujua. Kuna siku ambayo naeza kuamka na kupata nina mzigo kichwani. Au kuna wakati ambapo naeza kukaa kimya darasani lakini mawazo yangu yamo mbali sana. Yanakimbia bila hadi kupata pumzi hadi hayana mipangilio yoyote. Hali hizi huweza kufanya ikuwe ngumu kwangu kuweza kutuliza wasiwasi lakini nimeweza kufunzwa na kujifunza kuwa si lazima zibebe nguvu juu yangu ili niweze kuwa na wasiwasi. Kuna mambo ambayo ni kadhaa ambayo hunituliza na huweza kunisaidia kurudisha wakati niwe na fahamu nzuri katika hali ya kawaida kila siku. Ninapokuwa naendelea na kukabiliana na wasiwasi. Kwanza, kabisa naeza kuanza na kupumua vyema na kupumua kwa uraibu, makundi na kupumua lwa uwezo wa kuachia hewa nyingi ndani. Inaweza kunisaidia na kuweza kuanekana rahisi sana ila ni kitu ambacho hunifanya na kunisaidia sana. Napumua taratibu, ndani kwa sekunde nyingi, ili hewa yangu iweze kutulia. Kisha naeza kuachilia hewa na kuacha ya hewa yote itooke kwa sekunde kadhaa, nje pole pole. Mara nyingi naeza kupata kurudia hivi kwa dakika kadhaa. Mwili wangu huweza kupata kutulia na mawazo yangu yanaeza kufungua na kuweza kupata kazi, kasi ya kufikiria. Kupumua hunisaidia na kuweza kufanya kuhisi kama niko sawa. Bado nipo katika hali ya ubaya bali naeza kujirekebisha. Si peperushwi na jambo ambalo linaeza kunifanya kutetemeka. Mawazo yangu huweza kutetemeka au kuweza kupata nafu. Njia nyingine ambayo naeza kuifanya katika kujua jinsi ya kupata nafuu. Ni ile kuwa na ninacho taka kikifanya. Ninacho hisi wakati mwingine ni wazo ya kupokuwa na wengi kichwa ambacho huweza kunionekua kubwa katika malinganishwa yangu. Mimi huchukua kwenye karatasi na kupulizia mara nyingi. Huwa naanza kwa kuandika, kwa kupuliza, kwa kukunja kartasi. Na baadhi ya mambo ambayo huweza kunifanya niweze kutulia ni kupuliza karatasi kwa hewa nyingi na kuvuta ndani kwa nje ndani kwa nje. Marudio hayo huweza kunifanya tu niweze kuondolewa hofu na nipate kutulia. Pia huweza kupata kukuja kushika karatasi ama mpira ambao naeza kufinya ili niweze kuondoa presha mwilini. Wakati mwingine hata naeza kuandika katika makaratasi bila ya kufikiria sana. Kama vile kuachilia mawazo yote nje ambayo yanaweza kuwa yako katika akili yangu. Mwishowe naeza kupata kuusikiliza na kuweza kujiangalia kama napata nafuu kwaza. Kwamba niweze kuendelea na siku zote. Ni punguza uzito na mzigo ambao hupo katika mwili wangu. Pia huwa napenda kutumia muda huu kwa kutembea nje kuangalia mazingira, kupata uwiano na mazingira na kuweza kupata fikra mpya za kila siku za kiakili huweza kunipa mwonekano mwingine wa dunia na huweza kunisaidia kuondoa wasiwasi uliomo ndani yangu. Hii kwa ujumla, mambo ambayo nafanya wakati ambayo ni na wasiwasi. Si lazima yawe makubwa wakati mwingine. Ni hatua kidogo ambazo tu huweza kunisaidia. Na zina zoweza kuniweka salama na kunipa nafasi mzuri ya kuweza kupumua tena. Kila siku ambapo nakuja na changamoto zake, mimi nakua tayari kupambana nazo. Lakini kadri ya uwezo wangu ni sivyowezola kujifunza ni kuwa naweza kujipa moyo tena na kuendelea na uraibu wangu. Hii huniondolea wasiwasi kwa ajili ya ujuzi ambao ni nao na ujasiri.